La hasha. Sijawahi kufunga mlango. Hata hivyo, nimewahi kushiriki au kushuhudia watu wakifanya hivyo. Najua ni jambo linalohitaji, uangalifu, ujuzi na heshima kwa wanyama. Pia ni muhimu sana kufunga wanyama ili kufaidisha maisha yako kibinafsi.